Sari la kuhamashisha, ni wakati gani wa siku na hisi mwili na akiri yako viko tahari zaidi kushiriki ana kupata nguvu na mskuma wa kujijenga kupitia mazoezi. Kwa upande wangu, napendelea kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu hiyo muda inahisia nina nguvu nyingi na akiri yangu iko katika hali ya utulivu. Asubuhi kuna nipa nafasi ya kuanza siku nikiwa na mwelekeo mzuri. Kabla ya majukumu na kerele za siku kwanza, mazoezi ya asubui unifanya nijisikie nipo tayari ukabiliana na siku nzima kwa nguvu na tazamo chanya. Ninapo amka na kufanya mazoezi hata kama ni ya muda mfupi na hisi mwili wangu ume amka pamoja nami. Zungumzo wa damu unaongezeka nisuri na pata joto na akili inaanza kufanya kazi kwa umakini zaidi. Hii hunisaidia kupunguza usingizi mzito wa asubui na kunifanya nijisikie mwenye uhai na ari baada ya mazoezi, hua na hisia ya kuridhika ambayo hunifuatiria kwa muda mlefu siku nzima. Sababu nyingine inayo fanya nipende mazoezi ya asubui ni, nidhamu na mpangilio wa siku. Nikifanya mazoezi mapema, hua tayari nimekamilisha jukumu muhimu kabla hata ya siku kuanzia rasmi. Huyu hunipa motisha ya kuendelea kuwa na nidhamu katika mambo mengi. Kama kazi, masomo au majukumu ya nyumbani. Pia huniondolea mawazo ya kwa hirisha mazoezi hadi jioni ambapo uchovu wa siku unaweza kunifanya nikose hamasa. Hata hivyo, siezi kupuuza faida za mazoezi ya jioni. Kunya nyakati ambapo mazoezi ya jioni hunisadia kwahilia msongo wa mawazo wa siku nzima. Baada ya kazi au shuguli nyingi, mazoezi ya jioni yanaweza kuwa njia nzuri ya kupumzisha akili na kutoa mvutano wa mwili. Lakini bado kwa uzoefu wangu, asubui hunipa mwamko na utulivu ninaohitaji zaidi. Nakumbuka nilipo anza kufanya mazoezi asubui mala kwa mala niliona mabadriko makubwa katika ngazi za ya nguvu na umakini wangu. Nikuwa nafanya kazi kwa ufanisi zaidi lala vizuri usiku na hata hali yangu ya mo ilikuwa bola. Mabadriko haya yalifanya nione wazi kuwa muda wa mazoezi una mchango mkubwa katika afya ya jumla.

Zodila kuhamashisha. Nikwanjia gani malengo ya kila mwezi ya naweza kubadilisha juhudi za kila siku kwa mafanikio ya nayo onekana na ya nayo pimika kazini. Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwanza na kutafakali mwezi uliopita. Ujiuliza ni mambo gani nilio ya fanikiwa, ni changamoto zipi nilikumbana nazo na ni maneno gani ya nahitaji kuboleshwa. Tafakari hii unisaidia kuelewa hali halisi kabla ya kupanga otuwa zinazo fuata. Bila kujua niliko toka, huwavigumu kujua ni napo taka kuenda. Baada ya hapo, onta kwa kueka malengo yalio wazi na yanayo pimika. Wepuka malengo ya jumla ya sio na mwelekeo na badala yake huwezi weka malengo mahususi kama kuboresha ufanisi wa kazi fulani, kujifunza ujuzi mpya au kukamilisha midhadi ndani ya muda ulio pangwa. Malengo haya hunifanya nijue hasa ninacho takiwa kufanya na kunipa mwelekeo wa kila siku. Hatuwa inayofuata ni kugawa malengo makubwa katika hotua ndogo ndogo. Lengo moja la mwezi linaweza kugawanywa katika majukumu ya kila wiki au hata kila siku. Njia hii hunisaidia kuepuka kulemewa na kazi nyingi kwa wakati mmoja. Kila hatua ndogo ninapoka milisha. Hunipa motisha na kunifanya nijisikie naendelea kusonga mbele. Pia huweka vipaumbele. Sikila lengo linauzito sawa kwa hiyo. Hauna nilipi linaadhali kubwa zaidi kwa akali au timu. Hii unisaidia kutumia muda na nguvu zangu kwa busala. Badala ya kujaribu kufanya kila kitu kwa wakati mmoja huwa na vipa mbele unisaidia pia kukabiliana na mabadiliko au dharura zinazo zinapotokea kazini. Katika mchakato wa kueka malengo, uhakikisha pia kuwa malengo ni halisi na yanaendana na uwezo wangu. Kujiwekea malengo magumu kupita kiasi, kunaweza kuleta msongo wa mawazo. Wakati malengo mepesi sana huu hayawezi kunisukuma kukua. Yohu jaibu kupata uyonokati ya changamoto na waharisia. Mwisho hufuatilia muendereo yangu mala kwa mala. Kila wiki, huangalia ni wapi ni mefika, ninini kinaendelea vizuri na ninini hakinahitaji kulekebishwa. Ufuatiliaji huu unisadia kubaki kwenye mstari wa kunipa na fasi ya kujifunza na kubolesha mbinu zangu kabla mwezi hujaisha. Kwa ujumla, inaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kutofa kari, kupanga kwa uwazi, kugawa malengo, kueka vipaumbele na kufuatilia maendeleo. Njia hii hunisaidia kufanya kazi kwa mwelekeo, kuongeza ufanisi na kuona maendeleo ya ukukwiri katika safari yangu ya kitarumu.

Swali la kuhamashisha. Ni safari ipi umewahi kufanya ambayo ilibadisha mtazamo wako wa maisha na kufanya uone uzuri wa dunia kwa macho mapya? Muongoni mwa maeneo mazuri niliyowahi kusafiri ni pwani ya mombasa. Mahali palipojaa uzuri wa asiri, utulivu na utamaduni wa kipekee. Safali hiyo ilinifanya nitambue kwa undani jinsi mazingira yanavyoweza kuadhiri hali ya moyo na akili ya mtu. Kwanzia nilipofika, hewa safi ya bahari na sauti ya mawimbi vilinipa hisia ya amani ambayo ni vigumu kuielezea kwa maneno. Kitu kinilichonivutia zaidi katika safari hiyo ni mandhari ya bahari na mchanga mweupe. Kutoembea ufukweni asubuhi au jioni nikitazama mawimbi yakija na kurudi. Kulinifanya nijisikie huru na mtulivu. Bahari ilikuwa kama mwalimu wa kimya ikinikumbusha kuwa maisha yana mizunguko yake na kila kitu kina mda wake. Uzuri huo wa asili uliongeza shukrani yangu kwa vitu lahisi lakini venye maana. Pia nilifurahia sana ukarimu na utamaduni wa watu wa pwani. Chakula cha baharini, mziki wa kitamaduni na tabasamu za wenyeji. Vilifanya safari iwe ya kukumbukwa zaidi. Kupitia mazungumzo nao, nilijifunza mengi kuhusu historia, mila na mitindo wa maisha ya eneo hilo. Hii linifanya nione safari si kuona mandhari tu, bali pia kujifunza kutoka kwa watu wa tamaduni tofauti. Nakumbuka nilivyohisi wakati wa jioni, jua likizama baharini na anga likibadilika rangi. Ilikuwa ni wakati wa kutafakari kwa kina, nikijisikia nipo mbali na presha za maisha ya kila siku. Safari hii ilinisaidia kupumzika kiakili na kimwili na ilinipa nguvu mpya ya kurejesha kwenye majukumu yangu nikiwa na tazamo chanya zaidi. Zaidi ya mapumziko, safari ilinifundisha thamana ya kuchukua mda wa kujitunza. Ilinionyesha kuwa wakati mwingine, kusafiri na kubadilisha mazingira ni tiba nzuri kwa akiri na roho. Haikuwa safari anasa tu, bali ilikuwa safari ya kujijua na kujithamini kwa ujumla kusafiri kuenda Mombasa kulikuwa mojawapo ya safari nzuri zaidi niliyowahi kufanya kwani mchanganyika wa uzuri wa asili, utulivu, utamaduni na mafunzo ya maisha. Na hadi leo kumbukumbu zake kuhunipa furaha na hamu ya kusafiri zaidi na kugundua uzuri wa dunia.